Ningependa sana kutembelea Greece Kwa sababu ni inchi yenye historia kubwa na uzuri wa kipekee Greece inavutia hasaa maeneo yake ya kihistoria kama akropolis ya athens ambako kuna magofu ya kale yanaonyesha Mwanzo ustarabu wa magaribi Falsa falsa na kidemokrasia kutembea katika maeneo hayo ingekua kama kurudi nyuma katika historia Pia ningependa kutembelea visiwa vya Greece kama santorini na mioko nus kwa sababu ya mandhari mazuri ya bahari ya blue nyumba nyeupe zenye pana ya blue na machweo ya jua yanaovutia sana Nisehemu ambazo zinatoa utulivu na pia yana asili inaopumzisha akili Zaidi ya hayo chakula cha gigiriki ningependa kujaribu Pia giriki ni inchi ambayo ningependa kuitembelea kwa ajiri ya historia na utamaduni wake.

Kazini ninakutana na changamoto mbalimbali ambazo hunifanya nijifunze na kukuwa zaidi. Moja kubwa ni msongo wa muda Wakati mwingine majukumu huwa mengi kuliko muda uliopo hivo nahitaji kupanga kazi vizuri na kuweka vipaumbele ili nimalize kwa ufanisi. Changamoto ingine ni tofauti za watu kazini kufanya kazi na watu wenye tabia na mitazamo tafauti. Sio rahisi kila wakati. Inahitaji uvumilivu, mawasiliano mazuri na kuelewana ili kazi iendelee vizuri bila migongano. Pia changamoto ya mabadiliko ya teknolojia au taratibu za kazi. Wakati mwingine mfumo mpya au njia mpya ya kufanya kazi huletwa, nahitaji muda kujifunza na kuzoea. Hii inaweza kuwa ngumu mwanzoni lakini hunisaidia kuongeza ujuzi wangu.

Naeza sema natumia zote data na wi-fi kulingana na mahitaji yangu ya kila siku Nikiwa nyumbani au sehemu ya mtandao wa uhakika napendelea kutumia wi-fi kwa sababu ni dhabiti zaidi Inakasi nzuri na inasaidia kuokoa matumizi ya data ya simu pia ni rahisi kutazama video au kufanya kazi mtandaoni bila wasiwasi wa data kuisha haraka Hata hivyo ninapokuwa nje au nikiwa safarini data ya simu hunisaidia sana inanipa huru wa kuendelea kuwasiliana Kuperuzi mitandao ya kijamii na kufuata taarifa muhimu wakati wa wote bila kutegemea wi-fi Pia naeza sema data ni muhimu hasa pale ambapo wi-fi haipatikani au si salama kutumia Kwa ujumla mi hutumika zote mbili kutegemea na muda na mahali ambapo nipo.

Mimi hufuatilia michezo ya chelsea sana hiyo ndiyo timu ambayo Naifuatilia hasa katika mechi za EPL Zinachezwa kuanzia saa kumi jioni hadi usiku huo ndiyo muda ambao huwa nipo huru zaidi kazi za siku zimeisha akili imetulia na naweza kufurahia mechi bila usumbufu mihufuatilia sana mechi za wikendi ya saa Jumapili kwa sababu huwa na ratiba nzuri ya michezo mingi mechi kubwa dhidi ya wapinzani wakubwa nifanya nijipange mapema ili nisikose kwa jumla nafuatilia jioni usiku au mawikendi Iyo ndiyo michezo mihufuatilia.

Naeza sema hapana Sipendi kuoga na maji ya moto Napendelea zaidi kuoga na maji ya kawaida tu au baridi kidogo Kwa sababu hunifanya nijisikie fresh na mwenye nguvu zaidi maji baridi huniamsha vizuri hupunguza uchovu na hunipa hali ya nguvu hasa asubuhi Pia kuoga kwa maji yasiyo ya moto hunisaidia kujisikia mwepesi na hutuliza mwili saa baada ya kazi au siku yenye joto Kwa hiyo kwangu mimi huoga na maji baridi.

Ndiyo, napenda chakula kiwe tamu chenye ladhaa. Hunipa furaha na kunifanya nifurahie zaidi wakati wakula. Napenda chakula kilicho piko kwa makini Kenye mchanganyiko mzuri wa fiungo. Harufu nzuri na muonekano unaovutia. Kwangu, chakula si kushiba tu bali ni uzoevu. Unaohusisha ladhaa, arufu na hisia. Napenda kujaribu aina mbali mbali za vyakula. Iwe ni vya nyumbani au vya inje. Ilimradi kiwe kitamu. Chakula kitamu hunikutanisha na watu, hunifanya nipate muda mzuri na familia au marafiki. Na wakati mwingine pia hunikumbusha kumbukumbu nzuri. Hata hivu napenda kuhakikisha kuwa pamoja. Kwa pamoja napenda chakula kitamu. Pia nachunguza kwamba kina afya. Na anachagua kula kwa kiasi. Na kuzingatia usawa ili nifurahie ladhaa. Bila kuatiri afya yangu.

Naweza sema wakati wa baridi Mimi hufanya mambo kadha kama vile kuvaa nguo za joto mavazi yenye safu kadha kama suti ya ndani ya joto, sweta na koti hizi husaidia kuepusha baridi Pia hunywa vinywaji vya moto kama vile chai, kahawa hizi usaidia kuondoa baridi Pia Hii ni muhimu hasa asubuhi au jioni wakati baridi wa kali Pia hufanya kula chakula ambacho ni moto Kwa vile vyakula vya joto Vinaongeza nguvu mwilini na pia vinasaidia kuondoa baridi kukaa ndani au karibu na moto karibu na moto Wakati wa baridi ni kali napendelea kukaa ndani ya nyumba Pengine karibu na sehemu ya moto Radieta hili kupata joto la kudumu.